Msimu wa mvua umeanza, hii ni wakati nzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka, ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana, msimu huu ni rahma kwa mkulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipotezi nafasi, nitaomba watoto wanisaidia kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.

Mimihupenda kufanya kazi pekee yangu ili nikamilisha vizuri na kwa makini ninavyopenda. Lakini kama kazi ni ngumu au au au siwezani pekee yangu. Mfanye kazi mkiwa wengi iliku iliku irahisisha.